Katika kazi yangu, naweka malengo ya kila mwezi kwa kuzingatia malengo ya jumla ya taasisi pamoja na majukumu yangu binafsi. Kwanza, hutathmini kazi za mwezi uliopita ili kubaini mafanikio, changamoto na maeneo yanayohitaji kuboreshwa. Tathmini hii hunisaidia kuweka malengo halisi, yanayopimika na yanayo lingana na vipaumbele vya kazi. Baada ya hapo, hugawanya malengo makuu ya mwezi kuwa kazi ndogo ndogo, zinazoeleweka na kupangika kulingana na muda uliopo. Hutengeneza ratiba ya kazi inayoonyesha kile kitakachofanywa kila wiki nikihakikisha kuwa kila jukumu lina muda maalumu wa utekelezaji, pia huzingatia rasilimali zinazohitajika na kushirikiana na wenzangu au wasimamizi pale inapohitajika ili kuhakikisha utekelezaji mzuri. Katika kipindi cha mwezi, hufuatilia maendeleo yangu mara kwa mara ili kuona kama malengo yanafikiwa kama ilivyopangwa. Iwapo changamoto zinajitokeza, huchukua hatua za mapema kurekebisha mpango bila kuadhiri ubora wa kazi. Mwishoni wa mwezi hufanya tathmini ya mwisho ili kupima kiwango cha mafa niliyopata kuboresha upangaji wa malengo ya mwezi unaofuata. Kwa njia hii, ninaweza kufanya kazi kwa mpangilio, ufanisi na uwajibikaji. Huku nikichangia kikamilifu katika kufanikisha malengo ya taasisi.

Ninapo kumbana na kazi za dharura kazini huanza kwa kutambua haraka kiwango cha uharaka na umuhimu wa kazi husika. Utathmini athari zake kwa kazi nyingine na kwa malengo ya jumla ya taasisi ili kuhakikisha kuwa ninatoa kipaombele sahihi. Hatua hii hunisaidia kufanya maamuzi ya haraka lakini yenye busara. Baada ya hapo, huweka kando au kupanga upya kazi zisizo za dharura ili kutoa na fasi ya kushughulikia jukumu la haraka bila kuchelewesha usikiliza jiwake. Ikiwa kazi hiyo inahitaji ushirikiano, huwasiliana maramoja na wahusika ili kugawana majukumu na kuhakikisha kazi inakamilika kwa wakati unao hitajika. Katika mchakato wa utekelezaji, hudumisha umakini na utulivu ili kuepuka makosa ya nayo weza kusababishwa na presha ya muda. Baada ya kukamilisha kazi ya dharura, hufanya tathmini fupi ili kuhakikisha kuwa matokeo ya mekidhi viwango vinavyo takiwa, kisha hurudi kwenye ratiba ya awali, nikiwa nimepanga upya majukumu ya liyo salia. Kwa kufanya hivyo, ninaweza kushughulikia kazi za dharura kwa ufanisi bila kuathiri ubora wa kazi nyingine na bila kuvuruga mwenendo wa kazi kwa ujumla.

Jambo la dini lililo muhimu zaidi kwangu ni kuwa na uhusiano wa karibu na mungu. Dini hunipa mwongozo wa kimaadili, amani ya moyo na mwelekeo sahihi wa maisha yangu ya kila siku. Kupitia imani najifunza kuishi kwa haki, upendo, uvumilivu na kuwaheshimu wengine bila kujali tofauti zetu. Zaidi ya hayo, dini hunifundisha umuhimu wa maombi na kutafakari ambavyo hunisaidia kuimarisha imani yangu na kunipa nguvu ya kukabiliana na changamoto za maisha. Ninapoongozwa na mafundisho ya dini, ninaweza kufanya maamuzi yenye busara na yenye kuzingatia maadili mema katika kazi, familia na jamii kwa ujumla. Kwa upande mwingine, dini hunisisitizia kuwahudumia wengine kwa unyenyekevu na huruma. Ninaamini kuwa kuishi kulingana na msingi wa dini, si kwa maneno tu bali kwa vitendo. Kwa kuwasaidia wanaohitaji na kuchangia amani na umoja katika jamii. Kwa sababu hiyo, dini ni sehemu muhimu ya maisha yangu na nguzo ya maadili yangu yote.

Ninapofikisha siku yangu ya kuzaliwa, huiangalia kama tukio la pekee. Lenye maana kubwa katika maisha yangu, ni siku ninayotumia kwanza kabisa, kumshukuru mungu kwa kunilinda, kuniongoza na kunijalia uhai, afya na neema katika mwaka uliopita. Kupitia sala natafakari, hutafakari safari ya maisha yangu, mafanikio niliyoyapata, changamoto nilizokabiliana nazo na mafunzo niliyopata kutokana nazo. Mbali natafakari ya kiroho, siku yangu ya kuzaliwa hunipa fursa ya kujiangalia upya na kupanga mustakabali wangu. Hutathmini malengo niliyokuwa nimejiwekea, kubaini yale niliyofanikiwa kuyatimiza na yale yanayohitaji juhudi zaidi. Kutokana na tathmini hiyo, hujiwekea malengo mapya ya kujiboresha binafsi, kitaaluma na kijamii kwa mwaka unaofuata. Kwa upande wa sherehe, hupendelea kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa namna ya utulivu lakini yenye thamani. Hutumia muda na familia yangu, marafiki wa karibu au watu muhimu katika maisha yangu, tushirikiane, chakula na kubadilishana mawazo na uzoefu. Muda huu hunisaidia kuimarisha mahusiano na kuthamini mchango wa watu hawa katika maisha yangu. Pia, hujitahidi kutumia siku yangu ya kuzaliwa kama fursa ya kugusa maisha ya wengine. Ikiwezekana, hutoa msaada kwa wenye uhitaji, hufanya kazi za kijamii, au hutoa mchango kwa shughuli za msaada kama ishara ya shukrani kwa baraka nilizopokea. Ninaamini kuwa kusherehekea kwa kutoa, kunaleta furaha ya kweli na kuridhika moyoni. Kwa hivyo, siku yangu ya kuzaliwa ni siku ya sherehe pekee, bali ni wakati wa shukrani, tafakari, mipango na kushirikiana na wengine. Kwa kufanya hivyo, huanza mwaka mpya wa maisha, nikiwa na matumaini mapya, malengo yaliyo wazi na dhamira ya kuishi maisha yenye kusudi na mchango chanya kwa jamii.

Kwa kawaida, ninaoga mara moja hadi mbili kwa siku kulingana na mazingira na shughuli nilizofanya. Asubuhi, huoga ili kuanza siku nikiwa safi, mwenye nguvu na tayari kwa majukumu ya kazi au shughuli za kila siku. Kuoga asubuhi hunisaidia kuwa na muamuko mzuri, kujiamini na kudumisha usafi binafsi. Katika baadhi ya siku, hasa pale ninapofanya kazi nzito, kushiriki shughuli za michezo au kukumbana na hali ya hewa yenye joto kali, huoga mara ya pili jioni. Kuoga jioni hunisaidia kuondoa uchovu, jasho na uchafu uliokusanyika siku nzima na kunipa utulivu wa mwili na akili kabla ya kupumzika. Kwa ujumla, ninaamini kuwa kuoga si swala la idadi ya mara peke bali ni swala la kudumisha usafi, afya na heshima binafsi. Kwa kuzingatia hali ya siku husika na mahitaji ya mwili, huhakikisha ninaoga kwa namna inayofaa ili kudumisha afya njema na ustawi wa maisha yangu ya kila siku.

Ninajenga mahusiano mazuri na wafanyakazi wenzangu kwa kuzingatia mawasiliano bora, heshima na ushirikiano wakaribu. Kwanza, hujitahidi kuwasiliana kwa uwazi na kwa heshima nikisikiliza mawazo na maoni ya wengine bila ubaguzi. Mawasiliano mazuri hunisaidia kuelewa mitazamo tofauti na kuepusha migogoro isiyo ya lazima. Pia kushirikiana na wafanyakazi wengine katika utekelezaji wa majukumu ya kazi kwa kutoa msaada pale inapohitajika na kupokea msaada kutoka kwao kwa unyenyekevu. Ninaamini kuwa kufanya kazi kwa timu, huongeza ufanisi, huimarisha mshikamano na huchangia kufikia malengo ya pamoja ya taasisi. Pia, hujitahidi kujenga uwaminifu kwa kutimiza majukumu yangu kwa wakati na kwa viwango vinavyo takiwa. Uwaminifu hunijengea heshima miongoni mwa wafanyakazi wenzangu na huimarisha mahusiano ya kikazi ya muda mrefu. Ninapo kumbana na changamoto au tofauti za maoni huzishughulikia kwa busara na kwa njia ya mazungumzo ili kudumisha mazingira ya kazi yenye amani na mshikamano. Kwa ujumla, ninajenga mahusiano na wafanya kazi wengine kwa kuishi kulingana na maadili ya kazi, kuheshimiana na kushirikiana kwa dhati, jambo linalochangia mazingira bora ya kazi na mafanikio ya pamoja.

Ningependa kupata mafunzo ya nayo lenga kuongeza ujuzi wangu wakitaaluma na kunisaidia kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Kwanza, ningependa mafunzo ya nayo husiana moja kwa moja na majukumu yangu ya kazi ili niweze kuboresha ubora wa utendaji wangu. Kuongeza kasi ya utekelezaji wa majukumu na kuendana na mabadiliko ya teknolojia. Au mbinu mpya za kazi. Ningependa kupata mafunzo ya kukuza ujuzi wa mawasiliano, kazi kwa timu na uongozi. Mafunzo haya yatanisaidia kushirikiana vizuri na wafanya kazi wenzangu, kushughulikia changamoto za kikazi kwa busara na kuchukua majukumu ya ziada pale inapo hitajika. Ujuzi huu ni muhimu katika kujenga mazingira mazuri ya kazi na kuongeza tija kwa ujumla. Pia, ningependa kupata mafunzo ya usimamizi wa muda, utatuzi wa matatizo na kufanya maamuzi. Mafunzo haya yata nisaidia kupanga kazi zangu kwa ufanisi, kushughulikia kazi za dharura na kutoa maamuzi sahihi kwa wakati unaofaa. Zaidi ya hayo, mafunzo ya maadili ya kazi na huduma kwa wateja ni muhimu ili kudumisha heshima, uwajibikaji na taswira nzuri ya taasisi. Kwa ujumla, mafunzo ni nayo tamani kupata kazini ni yale ya takayo niendeleza binafsi na kitaaluma kuniongezea ujuzi na kunipa uwezo wa kuchangia zaidi katika kufanikisha malengo ya taasisi.

Kitabu ninacho kipenda zaidi ni Kigogo, tamthilia iliyo chapishwa na Pauline Care. Kigogo ni kazi ya fasihi, inayo chunguza maswala ya uongozi mbaya, dhuluma za jitihada za wananchi, kupigania haki na usawa katika jamii. Kitabu hiki si riwaya ya kawaida tu, bali ni tamthilia yenye ujumbe mzito kuhusu jinsi viongozi wanavyo weza kutumia vibaya, mamlaka yao na adhari zake kwa raia wa kawaida. Ninakipenda kitabu hiki kwa sababu kinaandika kwa ufasaha kuhusu changamoto za kijamii na kisiasa ambazo siyo tu ni sihemu ya historia, bali pia zinaonyesha hali halisi inayo onekana katika nchi nyingi za Afrika. Hadithi hii inanifundisha kuwa sio tu kusoma bali kujiamsha kiakili kuhusu umuhimu wa uongozi bora, uwajibikaji na haki kwa wote. Kupitia tabia zinazo jitokeza katika tamthilia, msomaji anapata mtazamo wakina juu ya athari za uongozi mbaya na dhamani ya kushirikiana kwa wananchi wanapo kabiliana na dhuluma. Kitabu hiki ni tamthilia, si riwaya ya historia wala kitabu cha utafiti. Mbinu ya tamthilia inafaa sana kwa ujumbe uliopo, endapo msomaji atataka kuzingatia mazungumzo, matendo na maonyesho ya wahusika, badala ya simulizi ndefu ya hadithi. Mhusika niliyempenda zaidi ni Majoka ingawa sio kwa maana ya tabia yake mbaya. Bali kwa sababu ya jinsi anavyo wakilisha kiongozi aliyechaguliwa bila kuzingatia maslahi ya wananchi. Uandishi wa tabia hii, unatufundisha somo muhimu juu ya uongozi, nguvu, na kuwajibika mbele ya jamii. Pia ninamheshimu mhusika Sudi, ambaye kwa ubinadamu na ujasiri wake, anajaribu kupambana na ukatili wa utawala, jambo ambalo linatoa muanga wa matumaini juu ya uwezo wa wananchi kusimamia mabadiliko chanya. Kuhusu ni nani aliyenishauri kuhusu kitabu hiki, mara nyingi nilisikia kuhusu kigogo katika somo la kiswahili shuleni. Hasa kwa masomo ya fasihi ambapo walimu walitutumia kama kitabu sio tu cha kusoma na kuchambua. Ushauri huu ulikuwa muhimu sana kwangu kwani ulikuwa ni chanzo cha kujifunza zaidi kuhusu fasihi ya kiswahili na umuhimu wa fasihi katika kuelewa maswala ya kijami. Kwa upande wa mustakabali, ningependa kusoma vitabu vingine vya Pauline Care kwani kazi yake ina uwezo wakufungua milango ya kufikiri kwa undani zaidi juu ya tabia na tabia za binadamu. Ingawa kigogo ni tamthilia fupi yenye ukurasa chache tu, ujumbe wake ni mkubwa na unatilia msomaji fikira ambazo zinaweza kuendelezwa zaidi katika kazi nyingine za mwandishi huyu.

Kuna ujuzi mbali mbali ni nayo hitaji kuimarisha ili kuongeza tija na ufanisi katika kazi zangu. Kwanza, ningependa kuimarisha ujuzi wa mawasiliano. Mawasiliano bora ni msingi wa kazi yeyote kwani husaidia kuelezea mawazo kwa uwazi, kusikiliza wengine kwa makini na kushirikiana kwa ufanisi. Kwa kuimarisha ujuzi huu, nitaweza kushugulikia changamoto kutuwa mailekezo kwa uwazi na kuunda mahusiano mazuri na wenzangu kazimi. Pili, ningependa kuimarisha ujuzi wa usimamizi wa muda katika kazi nyingi, mara nyingi kuna majukomu mengi ya nayo hitaji gutekelezwa kwa wakati mmoja. Kuimarisha ujuzi huu, kutanisaidia kupanga ratiba ya kazi, kuepuka kuchelewesha majukumu muhimu na kushugulikia kazi za darura kwa busara Pia ni muhimu kuimarisha ujuzi wa teknolojia na kompyuta katika zama hizi za kisasa, kutumia zana za teknolojia kwa ufanisi, huchangia tija kubwa kazini kuongeza ujuzi wangu kachika programu za kompyuta, usimamizi wa data na mawasiliana ya kidigitali kutanifanya nifanya kazi kwa haraka na kwa kiwango cha juu zaidi, cha ubora. Zaidi ya hayo, ningependa kuimarisha ujuzi wa uongozi na kutatua migogoro. Huu ujuzi ni muhimu sana, hasa pali ninako shirikiana na wenzangu au kushugulikia changamoto zinazo tokea kazini. Kuimarisha ujuzi huu, kuna nisaidia kushirikiana kikamilifu, kuunda timu yenye mshikamano na kuhakikisha malengo ya kazi ya natimizwa bila migungano isio ya lazima. Kwa ujumla, kuimarisha ujuzi huu, kuna nipa uweza wakufanya kazi kwa ufanisi zaidi, kushirikiana vyema na wenzangu, na kuchangia zaidi katika kufanikisha malengo ya taasisi. Ninaamini kuwa kujifunza na kuendeleza ujuzi, ni hatua muhimu ya maendeleo binafsi na kitaaluma.

Ninapenda sana sanaa ya uchoraji na michoro. Sanaa hii inanivutia kwa sababu inatoa nafasi ya kuonyesha ubunifu wangu na hisia zangu kwa njia isio ya maneno. Kupitia rangi, maumbo na michoro, msanii anaweza kueleza historia, hadithi au hisia ambazo mara nyingi ni vigumu kueleza kwa maneno pekee Ninapo shuhudia kazi nzuri ya uchoraji, huwa ninahamasika na kupewa mtazamo mpya wa maisha na mazingira yanayo nizunguka. Pia, ninapenda sanaa ya uigizaji, uigizaji hufungua milango ya kuelewa maisha ya watu wengine, tabia zao na changamoto wanazo kabiliana nazo. Hii ni sanaa inayo ongeza, uwelewa na huruma kwa hali za binadamu. Kupitia michezo ya kuigiza, msomaji au mtazamaji hufundishwa maadili, historia au maswala ya kijamii kwa njia ya kufutia. Zaidi ya hayo, ninashangilia sana ya muziki, hasa wa asili na wakisasa unaopenyeza hisia. Muziki ni njia ya kueleza furaha, huzuni, shukrani au mashaka na mara nyingi huchangia sana katika kutoa motisha, amani ya akili na raha ya moyo. Hii sanaa hunisaidia kupumzika na kujiandaa kwa shuguli za siku baada ya msongo wa mawazo. Kwa ujumla, ninapenda sanaa inayoongeza ubunifu, huruma na kuelewa maisha ya binadamu. Sanaa hii si tu burudani, bali ni chombo cha kujifunza, kuhamasisha na kuimarisha mtazamo wangu wa maisha. Kupitia sanaa ninaweza kuonyesha hisia zangu kuimarisha mawazo yangu na kupata msukumo wa kuendeleza maisha yangu ya kila siku.

Ninapendelea chakula kisicho na mafuta au chenye mafuta kidogo kwa sababu kinachangia afya bora na kuepuka matatizo ya kiafya kama vile shinikizo la damu na matatizo ya moyo. Chakula kisicho na mafuta mara nyingi ni chakula chenye lishe kamili, kinachohusisha mboga, matunda, nafaka na protini zisizo za mafuta mingi. Ambazo huchangia ukuaji mzuri wa mwili na nishati ya kutosha kwa shughuli za kila siku. Aidha, napenda chakula kisicho na mafuta kwa sababu hufanya nipate nguvu nikiwa na afya njema bila kuathiri mwili kwa kiasi kikubwa. Mchanganyiko wa mboga na samaki waliopikwa kwa njia yenye afya ni baadhi ya vyakula ninavyopendelea. Chakula hiki kinasaidia kudumisha uzito mwafaka na unyonyaji wa virutubisho muhimu kwa mwili Hata hivyo, si mara zote napinga chakula chenye mafuta kabisa. Mara chache, hupendeza kula chakula chenye mafuta kidogo kama vile mayai au mafuta ya kupikia hasa pali inapoongezwa ladha au protini. Kila kitu kinapewa kipimo, chakula chenye mafuta kidogo, kinaweza kuwa sehemu ya lishe yenye usawa. Kwa ujumla, ninapendelea chakula kisicho na mafuta au chenye mafuta kidogo kwa sababu kinachangia afya bora nishati ya mwili na ustawi wa maisha ya kila siku. Kula chakula cha aina hii hufundisha nidhamu ya lishe na kuimarisha uelewa wa kuchagua chakula bora kwa afya.

Kushirikiana na timu ni sehemu muhimu ya kazi yoyote na husaidia kufanikisha malingo ya pamoja. Ninaposhirikiana na timu kwanza huchukua muda wa kusikiliza mawazo na maoni ya kila mshiriki. Hii husaidia kuilewa mitazamo tofauti na kuzingatia hoja za kila mtu kabla ya kufanya maamuzi. Kwa kufanya hivyo, timu inajenga mshikamano na kila mshiriki anahisi kudhaminiwa. Pia, hufanya kazi kwa ushirikiano wakaribu kwa kugawana majukumu kulingana na uwezo wa kila mshiriki. Kwa mfano, nikiwa na kazi maalumu ndani ya timu, hufanya kazi yangu kwa bidii. Huku nikiwa tayari kusaidia wengine pale wanapo hitaji msaada. Ushirikiano huu huchangia kuongeza tija na kuhakikisha kazi inakamilika kwa wakati unaofaa. Pia, wakati wakushirikiana na timu, hufanya mazungumzo ya wazi na ya heshima. Ikiwa kutatokea tofauti za mawazo au changamoto, huzitatua kwa njia ya majadiliano bila kuleta migongano isio ya lazima. Njia hii hunisaidhia kudumisha mazingira mazuri ya kazi na mshikamano wa kikazi. Zaidi ya hayo, hufwa maadili ya kikazi kama uwajibikaji, uwaminifu na heshima, jambo linalongeza ufanisi na kuimarisha mahusiano mazuri ndani ya timu. Kupitia mshikamano wa kikazi, kila mshiriki anahisi kuwa sehemu muhimu ya timu na matokeo ni kazi yenye ubora na mafanikio ya pamoja. Kwa ujumla, kushirikiana na timu kuna hitaji usikivu, mshikamano, heshima, utayari wa kusaidia na kuzingatia maadili ya kikazi. Kupitia mshikamano mzuri, timu inaweza kufanikisha malengo yake kwa ufanisi na kila mshiriki anaendelea kukua kitaaluma na binafsi.

Ninasafisha vifaa vyangu mara kwa mara, kulingana na aina ya kifaa, na umuhimu wake kwa kazi zangu, kwa mfano vifaa vya kielektroniki kama kompyuta, simu, au programu husasishwa mara za mara, ili kuhakikisha vinafanya kazi kwa ufanisi, vinakinga dhidi ya virusi, na vinaendana na teknolojia mpya. Kwa kufanya hivyo, ninarahisisha kazi zangu, kupunguza makosa ya kiteknolojia, na hudumisha ufanisi wa kazi. Vifaa vya kazi vya kawaida, kama vile mashine vyombo vya ofisi, au vifaa vya maabara hufanyiwa ukaguzi na matengenezo mara kwa mara, kwa kawaida, kila baada ya wiki au mwezi, kulingana na ratiba ya matengenezo iliowekwa. Ukaguzi huu na usasishaji, hukakikisha kuwa vifaa, havipunji, havisababishi ajali, na vinaendelea kutoa matokeo sahihi. Zaidi ya hayo, ninapanga ratiba ya ukagua na usasishaji wa kila kifaa, ili kuepuka kuchelewa, au kushindwa kutumia kifa wakati kinapohitajika. Kwa mfano, kuhakikisha mashine za ofisi zinafanya kazi, kabla ya kuanza shughuli kuuza siku, huchangia tija na unyenyekevu kazini. Kwa ujumla, ninasasisha vifa vyangu mara kwa mara, na kwa utaratibu unaofaa kulingana na aina na matumizi yake. Hii, husaidia kudumisha ubora, kuzuia matatizo, na kuhakikisha kwamba, kazi zangu zinaenda sambamba na viwango vinavyohitajika.

Ndiyo, ninavaa miwani mara kwa mara, kulingana na haja na mazingira niliyomo. Kwanza, ninaivaa miwani ya kuona, pale inapo hitajika, ili kusaidia macho yangu kuona vizuri, hususani wakati wa kazi za kompyuta, kusoma, au kufanya kazi zinazo hitaji umakini mkubwa. Kufaa miwani ya kuona usaidia kuzuia uchovu wa macho kuteseka kwa kichwa na matatizo mengine ya nayo husiana na kuona vibaya. Aidha, ninapenda kufaa miwani ya jua wakati wakuishi inje au wakati washuguli za nje hasa pale jua likiwa kali. Miwani ya jua huli nusuru macho, dhidi ya miale hatari ya jua, hupunguza mwanga mkali, unaosababisha kuchocha na kuchosha macho na pia huchangia kudumisha afya ya macho kwa muda mrefu. Kwani kunanisaidia pia katika swala la mtindo na uonekano binafsi, hii inachangia kujiamini wakati wakushiriki katika mikutano, mahojiano au shuguli za kijami. Kwa hivyo, ninavaa miwani kulingana na hali mahitaji ya afya na mtindo. Jambo linalo ongeza tija, kinga ya afya na ufanisi wa kazi zangu za kila siku. Miwani sii tu kifaa cha kuona, bali ni sehemu ya kudumisha afya ya macho na kujiweka vizuri kiakili na kimwili.

Ninapenda kinywaji chabaridi ambacho ni juisi ya matunda asilia kama vile zabibu, machungwa, nanasi, na embe. Kinywaji hiki ni chenyelishe na hutowa vitamini na madini muhimu kwa mwili. Kunywa kinywaji hiki husaidia kuondoa kiu, kurudisha nguvu na kuimarisha afya ya mwili. Pia, hufanya nipate hisia za furaha na utulivu hususan wakati wajua kali au baada ya kazi nzito. Aidha, ninapenda maji baridi yenye barafu kwani huchangia kupoa mwili na kunisaidia kurudi kwenye hali ya utulivu. Kinywaji hiki ni rahisi na chaharaka. Kinacho ni panguvu za kuendelea na shughuli zangu za kila siku bila kuchoka. Zaidi ya hayo, napenda pia mtindi wa matunda. Unao tengenezwa kwa kuchanganya matunda na mtindi au maziwa. Kinywaji hiki ni chenye virutubisho vingi, huchangia afya bora na pia linaladha nzuri. Jambo linalo nifanya nijisikie vizuri na kupewa moyo wa kuendelea na kazi zangu. Kwa hivyo, kinywaji chabaridi ni nacho penda nikile, kinacho ongeza afya, nguvu na utulivu. Huku pia kikinipeleka furaha ya hisia, nini na chukulia kinywaji hiki kama sehemu ya lishe yenye afya na furaha ya kila siku.

Mara nyingi, hufanya mazuwezi ya mwili angalau mara tatu, hadi tano kwa wiki, kulingana na muda na shuguli za kazi. Mazoezi haya ni pamoja na kukimbia, kuruka kamba, kufanya mazoezi ya nguvu na kupiga mpira au michezo mingine ya kikundi. Kwa kufanya mazoezi mara kwa mara, ninadumisha afya njema, kuimarisha misuli, kuongeza nguvu za mwili na kupunguza mkazo wa akili. Haitha, kufanya mazoezi haya kwa nidhamu na mpangilio maalumu. Mara zote nikijua, muda na aina ya zoezi linalofaa kulingana na hali ya mwili wangu. Mazwezi haya husaidia pia kudumisha uzito unaofaa, kuboresha mzunguko wadamu na kuongeza nguvu za mwili kushughulikia shughuli za kila siku. Zaidi ya hayo, mara nyingi hufanya mazoezi ya mwili pamoja na marafiki au familia, jambo linalo ongeza furaha na mshikamano wakijamii. Kwa njia hii, si tu kuwa na mwili wenye afya, bali pia kuimarisha mahusiano na watu wengine. Kwa ujumla, hufanya mazoezi ya mwili mara kwa mara kwa sababu ni muhimu kwa afya, nguvu, mshikamano wakijamii na utulivu wa akili. Mazoizi haya ni sehemu ya ratiba yangu ya kila siku na nikielelezo chakuishi maisha yenye afya na nguvu.

Ninapenda kununua nguo kwani ni jambo linalonisa mtindo wangu ladha na utu wangu binafsi kununua nguo si tu kuhusu kupanua mkoba wa nguo Bali pia ni fursa ya kuonyesha ubunifu wa mtindo na kujieleza bila maneno Hili linanifanya nijisikie huru na kujiamini Hasa pale napokuwa katika sherehe mikutano au shughuli za kijamii Kupitia nguo, mtu anaweza kueleza hisia, hadhi au hata msukumo wake, wa ndani bila haja ya kusema lolote. Ninapenda kununua nguo, zisizo za kawaida, zenye rangi zinazovutia au muundo wa kipekee. Kwani hufanya, nijitofautishe na wengine. Kwa mfano, hufurahishwa na nguo zenye rangi angavu kwa majira ya joto, nguo zenye rangi za kupendeza katika hafla maalum au nguo za kawaida zinazofaa siku za kazi. Kununua nguo hizo kunachangia furaha na msukumo wa kiakili kwani kila nguo mpya hutoa hisia ya kupata kitu kipya na kujiweka vizuri. Zaidi ya hayo, kununua nguo pia ni fursa ya kujifunza kuhusu mitindo muundo wa nguo na mbinu za kuzingatia ladha binafsi. Mara nyingi hupitia maduka makubwa, masoko na hata maduka ya mtandaoni nikilinganisha bei ubora wa muundo wa nguo ili kuhakikisha ninapata ile inayofaa kabisa. Hii ni hatua ya busara inayofundisha nidhamu, uvumilivu na uchunguzi wa kina kabla ya kufanya chaguo. Pia, kununua nguo kunachangia kuimarisha heshima na mtazamo wa kijamii. Kwani kuvaa nguo zenye ladha na heshima, kunavutia wenzangu na kushirikisha utambulisho mzuri kazini au katika jamii. Hivyo, kununua nguo sio tu ununuzi wa vitu bali ni ujenzi wa mtindo, heshima na kujieleza binafsi. Kwa ujumla, ninapenda kununua nguo kwa sababu zinanisaidia kujiamini kuonyesha mtindo wa kibinafsi, furaha na utulivu wa kiakili. Huku pia zikiniimarisha, uelewa na maadili ya kuonekana vizuri katika jamii. Kununua nguo ni mchanganyiko wa furaha, nidhamu na msukumo wa ubunifu wa kila siku.

Ndio, mara nyingi ninanunua vitu kwa kutumia simu. Hii ni kwa sababu inarahisisha ununuzi na kunipunguzia gharama ya kusafiri hadi dukani. Kupitia simu, ninaweza kufikia maduka mbalimbali mtandaoni, kulinganisha bei, ubora na aina za bidhaa na kuchagua zile zinazofaa zaidi kulingana na mahitaji yangu. Njia hii pia inarahisisha kulipia kwani mara nyingi ninaweza kutumia njia za kielektroniki kama vile kadi za benki au huduma za malipo kwa simu. Jambo linaloongeza usalama na haraka. Aidha, kununua kwa kutumia simu, kunanisaidia kuokoa muda kwani si lazima niondoke ofisini au nyumbani ili kununua bidhaa. Hii ni muhimu hasa pale napokuwa na shughuli nyingi na za kazi au masomo. Pia, mara nyingi kupokea matangazo au punguzo ya bidhaa mtandauni. Jambo linalosaidia kupunguza gharama na kupata bidhaa kwa bei nafuu. Zaidi ya hayo, kununua mtandaoni kunanipa fursa ya kusoma maelezo ya bidhaa, maoni ya wateja wengine na tathmini zao. Jambo linalisaidia kufanya uchaguzi sahihi. Hivyo, si ununuzi wa haraka tu, bali ni hatua ya busara na ya kupanga vizuri. Kwa ujumla, kununua vitu kwa kutumia simu, ni njia rahisi, ya haraka na yenye usalama. Inayonisaidia kupata bidhaa zinazohitaji bila shinikizo. Huku pia ikinipa fursa ya kulinganisha chaguo tofauti na kufanya ununuzi kwa busara.

Kipindi cha televisheni ninacho kipenda ni habari. Ninapenda kutazama habari kwa sababu hunisaidia kupata taarifa sahihi kuhusu matukio yanayoendelea ndani na nje ya nchi. Kupitia habari, ninapata kuelewa na pia napata kuelewa mpana wa maswala ya kisiasa, kiuchumi, kijamii na kimataifa. Jambo linalonisaidia kuwa na maarifa na mtazamo mpana wa dunia. Aidha, kutazama habari, hunisaidia kufanya maamuzi bora katika maisha ya kila siku, kwani tarifa ninazopata, hunijengea uelewa, na kunifanya nijue nini kinaendelea katika jamii ninayoishi. Habari pia hunifundisha uwajibikaji, uzalendo na umuhimu wakushiriki katika maendeleo ya jamii kwa ujumla. Kipindi cha televisheni ninachokipenda ni habari kwa sababu hunipa maarifa uwelewa na kunifanya niwe mtu anayejali maswala ya jamii na dunia kwa ujumla.